Kweli, ninavitu vingi ambavyo ninapenda kuhusu shirika langu. Kama vile, wanavyo fiatulia mazingira ya wafanya kazi. Jambo hilo ni muhimu sana ndiposa wafanya kazi wakaweze kuwa viema ndiposa wakafanya kazi viema. Pia, ninapenda uungano uliopo katika shirika langu na umoja. Na penda tunavio weza kupata mda wakujifunza vitu vipya na hata kupata mda wakueza kujieleza na kujitokeza kuenye talanta zetu.

Kwa kweli, sina ndege wa kufugwa nyumbani. Ningependa kuwa na ndege wa kufugwa nyumbani ila ni vigumu sana kupata wauzaji wa ndege hizi. Na mara nyingine unapowapata, wanauza ndege hizo kwa bei ya juu, bei ghali yani. Pia, ningependa kufuga ndege nyumbani sababu ndege ni wakupendeza na wengine wana nyimbo nzuri kila asubuhi.

Kwa kweli ninapenda kupanda mlima ninapokuwa siko na uchovu ila ninapokuwa mchovu wa mwili sipendi kupanda mlima sababu ya kupenda kupanda mlima ni unapopanda mlima hilo ni zoezi tosha kwa mwili wako ambavyo tunajua sisi wote ya kwamba mwili unahitaji zoezi ndipo sasa ukaweze kua na afya nzuri na pia ukaweze kunawiri.

Chakula cha kigeni nilicho kijaribu ni shawarma. Kwa kweli, watu wengi wanaokula shawarma ni kule nchini china. Ila hapa nchini mwetu Kenya. Mahoteli, makubwa makubwa, wameanza kujaribu kutengeneza shawarma. Watu wengi wanaipenda ila mimi ninapo ila siyakupendeza hata.

Kwa kweli, mimi utumia barabara kama njia ya usafiri kila siku. Usiku na hata mchana. Nina sababu kathaa ya kupenda barabara ya kwanza ikiwemo Kuna vitu tofauti vya kutumia usafiri katika barabara kama bodaboda, matatu na hata gari za kukomboa na tuk-tuk pia gari yenye miguu mitatu. Sababu ya pili ni hivi vyote ni vya bei ya nafuu. Pia inasaidia wakulima wadogo wadogo kutotembea ila kupanda ndiposa wakaende wakuwa kuendapo kwa haraka.

Mara kwa mara, mimi huweka picha zangu kwa mtandao. Sababu yangu ya kuzieka kwa mtandao ni, nitapokuwa mwenye, miaka mingi, nitatazama nyuma na nione picha hizi, nifurahi na niwe na kumbu kumbu za kupendeza. Pili ni, wakati mwingine tu tunaeka picha, ndiposa tukafuraihe, tukieka ata wimbo, ndiposa watu wakatujue, wakaweze kutupenda na hata kututambua.

Chakula ni nachopenda kula jioni ni wali kwa kitoweo, kama samaki, na hata maharagwe ya nazi. Sababu yangu ya kupenda kula wali wakati wa jioni ni wali ni nyepesi katika mwili. Kama tunavyojua, unapoenda kulala, mwili haufanyi vitu mingi, sababu akili inakua sa zingine imelala ama haifanyi kazi kwa haraka. Kwa hivyo tunahitajicha kula chepesi ndiposa tukaweze kulala vyema.

Kwa kweli, ninapokuwa kwenye mstari. Mimi hujisi mtulivu na mimi hujisi ya kwamba nimeweza kuwaeshimu watu. Mara mingi tuseme kwa mfano, umeenda kwenye benki, watu ni wengi na wako kwenye mstari. Unapoungana na wao kupiga mstari ule, inaonyesha ya kwamba unawaheshimu. Hauji ukaanza kuwapita kwenye mstari na kuenda mbele. Unakuja unaungana nao kwenye mstari mkingoja kuhudumiwa.

Kwa kweli, mimi hupenda soda baridi ya Fanta. Sababu ya kupenda soda baridi ya Fanta ni ina ladha tamu. Ni soda ambayo tunajua ina vitu ambavyo haviathiri mwili wetu. Inatuzuia na ugonjwa kama saratani. Sababu vinywaji mingi vina kemikali ambazo zinaathiri miili yetu, maisha yetu, na haileti manufaa ila magonjwa.

Kwa kweli, mteja anapokuja mimi humshugulikia kwa njia kadha. Kwa mfano, ninaduka langu ninalo uza vipodozi na vitu kama nyuele za wasichana. Mteja anapokuja, mimi humkaribisha kwa nithamu na heshima. Pia mimi humshukuru kwa kutuweka kipaumbele katika vitu vyetu na kujaribu kuja kutizama vitu vyetu. Hilo pekee ni jambo la kushukuru mteja wako. Tatu, mimi hujaribu kujua maoni yake na kuelewa kitu ambacho anachotaka, ndipo sasa ni kaweze kumsaidia. Nne, mimi humuonensha sakabathi, ya zile ambazo amezitaja, ili akaweze kujichagulia. Mimi hutoa maono yangu anaponiuliza tu.

Kwa kweli, mimi napenda kupika sana. Mara mingi ninapokuwa siyuko kazini, mimi hufanya kupika, na hata kutengeneza vitu kama keki, mkate, na hata biskuti. Mimi upenda kujaribu kupika vitu tofauti tofauti kama shawarma, pilau, na mchele ambao unaitwa jolof rice. Mchele huo ni wa ki Nigeria. Mimi hujaribu kutengeneza vyakula kwa njia tofauti. Ndiposa nikaweze kujua latha na utofauti wa kutumia njia tofauti.

Kwa hivyo ningependa kujifunza kichaina? Sababu ya mimi kupenda kujifunza kichaina nii? Kwa mara mingi nimependa kutembelea chaina. Ila siwezi kwenda huko sababu sijui kuzungumza lugha yao. Na ni navyo jua watu wengi huko chaina huzungumza kichaina. Kwa hivo utakapo jaribu kuongea kiswahili ama kingereza huko. Hautaweza kuelewa watu. Kwa hivo itakua vigumu kwako kupata huduma kama hoteli pakulala, vyakula na hata kununua vitu huko sokoni ama madukani.

Aina ya filamu ninazopenda ni filamu za drama. Kwa kweli, filamu hizo nizakuchekesha, nizakutuliza moyo, na hata mara mingine niza kutuelimisha. Unapotizama filamu hizo, wewe hukua mtulivu wa moyo, mwenye furaha, na hata mara nyingine zingine ni kumbukumbu katika maisha yetu.

Kwa kweli, mimi napenda kula kwenye uwanja wetu pale nje nyumbani. Ikiwa na sababu nyingi sana. Unapokuwa hapo kwetu ni karibu na msitu. Unaweza kuwaona wanyama, wakirukaruka, na hata wakiimba kwenye mti, kama vile, nyani, na hata ndege. Pia kwetu nyumbani ni kwenye mlima juu. Kwa hivyo unapokuwa hapo kwenye uwanja ukila, unatazama kule chini ambapo unaona wanakijiji, mashule na hata sokoni. Kwa kweli, unapolia hapo wewe hujawa na furaha na unatazama maisha kwa mtazamo mwingine.

Kweli mimi hupenda kujaribu vyakula vipya mara kwa mara? Ninapojaribu vyakula vipya? Unisaidia kutofautisha latha. Na hata inanisaidia ni njia ya kupumzika. Pia unapojaribu vyakula vipya? Inakusaidia kuelewa matukio na hata tamaduni. Sababu vyakula vingine viliandaliwa sababu ya matukio na vingine vikiandaliwa sababu ya utamaduni.

Kwa kweli, siwezi sema napenda kuvaa kofia, ila mimi huvaa kofia mara kwa mara. Kwa mfano, ninapokuwa naenda kazini asubuhi na mapema. Yapili, ninapokuwa nimefumuwa nywele na sijapata muda wa kwenda kwenye msusi wangu. Ya tatu, kunapokuwa na baridi nyingi, mimi huvalia kofia.

Ninapokuwa kwenye timu mumi mimi huimiza ushirikiano kwa kueleza kwamba ni thamu na eshima ni jambo la busara na muhimu kwenye timu. Pili ni kuonyesha kila mtu ya kwamba maoni yake ni ya maana na yuafaa aseme maoni yake bila kuogopa mtu ye yote. Tatu ni kukuwa mfano katika timu yangu ndiposa tukaweze kufanya mambo kwa urahi.

Kwa kweli, kitambo nilipenda kutembea kwenye misitu ila sipendi kutembea kwenye msitu sahizi. Sababu ikiwa, wakati mmoja tulipokuwa tumeenda kwenye msitu, kule mjini meru, tulikutana na ndovu ambaye alikuwa mkubwa ajabu na wakutisha. Kwa kweli tuliponea, na hapo ndipo nilipoamua sipendi kutembea kwenye msitu tena.

Mimi upenda kuandika kwenye kompyuta sababu ya kupenda kuandika kwenye kompyuta ni Unapoandika kwenye kompyuta inakusaidia kukumbuka sababu kazi hiyo utaiweka ndiposa ukaweze kuyangalia tena kama kumbu kumbu Pili unapoandika kwa kompyuta hautaweza kusahau ama kuipoteza nakala hiyo.

Kweli, mimi hupenda mwezi wa juni kwenye mwaka wote sababu ni nilizaliwa mwezi huo kwa hivo mimi husherekea siku ya kuzaliwa kwangu kwenye mwezi huo. Hunipa nafasi ya kupata zawadi tele na ata kuungana na familia yangu na marafiki zangu ambao mimi sija waona kwa mda mrefu.